Ninachokipenda kuhusu mta wangu ni utulivu na mshikamano wa watu wake, watu wanaeshimiana, wanasaidiana, na halii iyo unifanya nijisikie salama na nyumbani. Pia, unapenda kwa sababu huduma muhimu ziko karibu na mazingira yake ni mazuri kwa kuishi na kupumzika.